Wakati wa mapumziko ya mchana mimi huwa nasaidia wanafunzi wangu kufanya kazi ya ziada. Halafu, hio ndio inakuwa wakati wa kula chakula cha mchana. Kisha, mimi huwa natafuta vitabu, hua nasoma vitabu, aina mbali mbali. Na hilo ni jambo ambalo huwa linanisaidia kupanua mawazo ya akili yangu.

Huwa najifunza mambo mapya kupitia njia mbalimbali. Kwa mfano, mimi huwa napenda kutazama runinga au kusikiliza redio ili kujua mambo yanayojiri hivi sasa. Pia, huwa napenda kusoma magazeti. Na pia mimi huwa napenda kusoma vitabu au kusikiliza wataalam wakiongelea mambo yanayojiri katika mtandao.

Mimi huwa napenda kununua vitabu kutoka sehemu mbali mbali. Kwa mfano huwa napenda kununuwa vitabu katika maduka za vitabu ambazo zinapatikana kule mjini Nairobi. Pili huwa napenda kununua vitabu kutoka kwa watu reja reja ambao hutembeza baadhi ya hizi vitabu kwenye njia.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kufanya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, huwa natumia huo muda kusoma vitabu, kuzungumuza na marafiki, au ninapo pata nafasi huwa napenda kutembea mjini. Pili, huwa natumia muda wangu wa bure kusikiliza radio hau kutazama filamu ambazo nazipenda kwenye runinga.

Mchezaji bora wa mpira wa vikapu ambaye na mjua na kumuenzi anaitua Lebron James. Huyi ni mchezaji ambaye amesaliwa kule Marikani na yee uichezea timi naitua Lakers. Huyu ni mchezaji alie na uwezo na tajriba ya hali ya juu. Ni mchezaji ambaye amueza kuisaidia timu yake kupata ushindi wanapocheza na timu zingine. Na ni mchezaji anaye jituma na huwa na hisi vizuri ni napo mtazama akicheza.

Mimi huwa napenda kutumia mfumo wa simu ambao unaitwa Android. Android ni mfumo ambao hua unapatikana katika simu aina tofauti tofauti. Huu ni mfumo ambao huu ni rahisi kutumia na hauhitaji maarifa yoyote ili kuweza kutumia simu yako.

Mimi huwa na kumbu kumbu tofauti tofauti, lakini kumbu kumbu yangu ya kutisha ni wakati ambapo niliweza kumpoteza baba yangu mzazi. Mimi huwa na kumbu kumbu tofauti tofauti, lakini kumbu kumbu yangu ya kutisha ni wakati ambapo niliweza kumpoteza baba yangu mzazi. Hii ni kumbu kumbu ambayo ilifanya nikakua na huzuni sana, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye nilikuwa nampenda na kumuenzi.

Mimi huwa napenda kucheza ngoma. Hii ni kwa sababu mimi niko na hiyo talanta ya kucheza ngoma na nimecheza ngoma tangu niwe mtoto nikiwa katika shule ya msingi. Na jambo hili huwa linanifuraisha sana na huwa inanipatia fursa ya kukutana na marafiki ili kuweza kuji furahisha tukiwa pamoja.

Mimi huwa napenda kuangalia nyota. Mimi napenda kuangalia nyota nyakati za usiku. Hii ni kwa sababu masaa ya usiku huwa na utulivu fulani. Na ninapoangalia nyota huwa inapumzisha akili yangu. Na huwa inanifanya niweze kufikiria maisha yangu ya baadaye kwa upana zaidi.

Mimi nimewai kufanya kazi ya kujitolea nakumbuka nilipomaliza chuo kikuu niliweza kujiunga na shirika moja la kibinafsi ambalo lilikuwa linashugulikia watoto wa sio jiweza katika jamii. Kupitia katika hilo shirika niliweza kujifunza mambo mengi jinsi ya kulea watoto na pia kuwa mtu mwema katika jamii.

Mimi uanajiandaa kwa mkutano kwanza kabisa nasali kujua huo mkutano unazungumuzia nini. Kwa hivo uwa na chukua nafasi kupitia katika agenda au vipenge vitakavyo zungumuziwa katika hule mkutano. Na pia ua ni muhimu kujua wale ambao watashiriki kwenye mkutano huo.

Kazi ambayo mimi huwa naifanya ni kazi ya ualimu. Hii ni kazi ambayo nilikuwa na hamu ya kuifanya kwa sababu baba yangu alikuwa mwalimu na alifanya nikuwe na hamu ya kuwasaidia wanafunzi. Na kumbuka kile ambacho nilikuwa napenda ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wangu wameweza kujiinua kimasomo ili waweze kujiendeleza kimaisha. Na changamoto ya hii kazi ni kulipwa mshahara duni. Jambo ambalo ningependa kubadilishwa katika ili kuhakikisha yakwamba tunaendelea kuongeza viwango vya masomo.

Mimi huwa nanapenda kuhimiza ushirikiano mwema katika timu. Hili ni jamba ambalo huwa linawezesha timu kukuwa yenye nguvu wala sidhaifu. Jambo lingine ni kuhakikisha ya kwamba kuna mawasiliano mazuri baina ya washiriki katika hio timu.

Zoea nzuri nililolijenga ni kwamba mimi kama mwalimu ninaefunza shule ya upili. Huwa nahakikisha nafika katika darasa kwa muda unaofaa na kujumuika na wanafunzi wangu ili kuwafunza na kuhakikisha kwamba wanaelewa lile somo ninalofunza.

Mimi huwa natumia muda wangu nikiwa kazini kufanya mambo mbali mbali. Kwa mfano, mimi hutumia muda wangu kuwafunza wanafunzi masomo tofauti tofauti. Pia huwa natumia muda wangu kufanya kazi ya ziada na wanafunzi wangu. Na jambo lingine huwa nahakikisha kwamba ninapopata nafasi naweza kuwafunza talanta au kukuza talanta zao. Ili waweze kuwa watu wa kujitegemea siku za usoni.

Mimi huwa napenda kufanya mambo mengi na familia yangu. Kwa mfano, inapofika siku ya wikiendi, huwa tunapenda kutembelea mbuga za wanyama, ili tuweze kupata muda wa kutulia na kuangalia wanyama aina tofauti tofauti. Pili, huwa tunapenda kwenda katika sehemu za burudani au sherehe ili kujiburudisha.

Mimi huwa nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia mbali mbali ambayo ni nzuri na inayo ni faidi. Kwa mfano, tunapokuwa tunajambo fulani au tatizo fulani ambalo linahitaji ushirikiano baina yetu. Mimi huwa nawashirikisha na huwa nahakikisha kwamba naongea na kila mmoja ambaye tunafanya naye kazi kwa njia nzuri.

Nguvu zangu za kazi ni kuhakikisha ya kwamba najenga ushirikiano mwema na nafanya kazi kwa karibu na wale ambao nafanya kazi nao. Ili ni jambo ambalo limenisaidia kuinua kiwango cha kazi yangu na kuhakikisha ya kwamba sifanyi kazi yenye ni dhaifu bali nafanya kazi ilio bora na ilio fanywa kwa ustadi zaidi.